Kifaa gani cha teknolojia huwezi kuishi pasipo? Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi pasipo ni ni simu janja. Sababu kuu ni kwamba simu janja imekua sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku. Kiasi kwamba karibu kila shugli ninayofanya hutegemea kifaa hiki. Kwanza kabisa, simu janja ni chombo kikuu cha mawasiliano. Kupitia simu, ninaweza kuwasiliana na familia, marafiki, walimu, au wenzangu wa kazi kwa uraisi. Naweza kupiga simu, kutuma ujumbe mfupi, au kutumia programu kama WhatsApp na barua pepe. Mawasiliano haya unisaidia kubaki karibu na watu muhimu katika maisha yangu, hata kama wako mbali kijiografia. Bila simu janja, nimejikuta nikiwa peke yangu au nikichelewa kupata taarifa muhimu. Pili, simu janja ni chanzo kikubwa cha taarifa na maarifa. Kupitia interneti, ninaweza kupata habari za sasa. Kusoma makala, kuangalia video za kielimu na hata kufanya utafiti kwa masomo au kazi. Badala ya kuenda maktaba kila mara, ninaweza kupata taarifa nyingi kwa sekunde chache tu. Hii unisaidia kuongeza uelewa wangu wa dunia, kujifunza ujuzi mpya na kuboresha uwezo wangu wa kufikiri na kufanya maamuzi. Tatu, simu janja hunisaidia sana katika masomo ya kazi. Kuna programu nyingi za kujifunza kama vile Google Classroom, Zoom, ambazo hunisaidia kusoma popote nilipo. Pia, ninaweza kuandika kazi, kupanga ratiba, kueka kumbukumbu na kutuma au kupokea nyaraka muhimu. Kwa upande wa kazi, simu janja huraisisha mawasiliano ya kikazi na kuongeza ufanisi. Hasa pale ambapo mtu anahitaji kufanya kazi kwa haraka au akiwa safarini. Nne, simu janja ni muhimu katika huduma za kifedha. Kwa mfano, kupitia huduma kama Mpesa, Mpesa money au benki mtandaoni. Ninaweza kutuma na kupokea pesa, kulipa bili, kununua bidhaa au kueka akiba. Hii unisaidia kuokoa muda na kuepuka usumbufu wa kubeba pesa taslimu. Bila simu janja, kushugulikia maswala ya kifedha kungekua kubugumu na kuchukua muda mrefu. Tano, simu janja hunisaidia katika usalama na dharura. Ikitokea dharura, kwa ajali au tatizo la kiafya, ninaweza kupiga simu haraka kuomba msaada. Pia, programu za ramani kama Google Maps ambazo unisaidia kufahamu nilipo na jinsi ya kufika mahali fulani kwa usalama. Hii unipa amani ya moyo, hasa ninapokuwa maeneo nisiyo ya fahamu vizuri. Sita, simu janja ni chanzo cha burudani na mapumziko. Baada ya siku ndefu ya kazi au masomo, ninaweza kusikiliza muziki, kuangalia filamu au kucheza michezo. Burudani hii unisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kunipa nguvu mpya ya kuendelea na majukumu yangu. Ingawa burudani si jambo la lazima, inamchango mkubwa katika afya ya akili. Hata hivyo ni muhimu kutambua kuwa matumizi ya simu janja yanaitaji nidhamu na uwiano. Kutumia simu kupita kiasi kunaweza kusababisha uraibu kupoteza muda au kupoteza mawasiliano ya ana kwa ana. Kwa hivyo, licha ya umuhimu wake ni lazima kuitumia kwa busara na malengo chanya. Kwa kumalizia, simu janja ni kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano, elimu, kazi, huduma za kifedha, usalama na burudani. Imeunganisha mambo mengi ya maisha yangu katika kifaa kimoja kidogo chenye uwezo mkubwa. Kwa kutumia simu janja kwa njia sahihi, ninaweza kuboresha maisha yangu na kufikia malengo yangu kwa ufanisi.

Niambie kuhusu kumbukumbu ya utotoni. Kumbukumbu ni uwezo wa akili ya binadamu kuhifadhi, kukumbuka na kutumia taarifa au uzoevu uliopita. Moja ya kumbukumbu nzuri niliyo nayo ya utotoni ni wakati wa kucheza na marafiki baada ya shule. Tulicheza michezo kama rede, mpira na kuruka kamba bila wasiwasi wowote. Wakati huo ulikuwa wa furaha kwa sababu hatukuwa na majukumu mengi, tulifurahia urafiki na uhuru. Kumbukumbu hii hunipa furaha kila ninapoikumbuka na hunifanya nitambue uzuri wa maisha ya utotoni. Miongoni mwa kumbukumbu hizo, michezo ndiyo iliyokuwa ya kipekee zaidi. Tulishindana kwa furaha bila ungomvi na kushinda na kushindwa hakukuwa na maana kubwa. Pia safari za kifamilia au sherehe za kijamii kama harusi na sikukuu zilikua nyakati za kukutana na jamaa kula pamoja na kuimarisha uhusiano. Hizi zilikua kumbukumbu zilizojenga, mshikamano na upendo. Nakumbuka nilipokuwa na marafiki, nilikuwa pamoja na marafiki wa karibu kama ndugu zangu na wakati mwingine wazazi au walezi. Uwepo wao ulikufanya kumbukumbu hizo ziwe za dhamani zaidi kwa sababu tulishirikiana kwa furaha, vicheko na msahada. Hata kama baadhi ya hatuku pamo hatuko pamoja leo, kumbukumbu zao zinaishi moyoni. Kumbukumbu hiyo ilikuwa maalum kwa sababu ilikuwa ya furaha, amani na uhuru. Hakukuwa na msongo wa mawazo wala shinikiza la maisha. Pia ilikuwa ni wakati wa kujifunza maadili kama ushirikiano, uumilivu na upendo. Hisia hizo chanya ndizo hufanya kumbukumbu, hiyo iendelea kuwa muhimu hadi leo. Nikiyakumbuka mambo hayo nahisi furaha utulivu na wakati mwingine huzuni kidogo kwa sababu mda ule hawezi kurudi. Hata hivyo, hunipa motisha ya kuendelea mbele na kuthamini maisha ya sasa. Kumbukumbu hizo hunikumbusha kuwa maisha yana nyakati nzuri na changamoto za sasa zinaweza kushindwa. Katika maisha ya kawaida, kumbukumbu hutusaidia kukumbuka majina ya watu, mahali tulipohifadhi vitu, ratiba zetu na majukumu yetu. Mfano rahisi ni kukumbuka njia ya kuenda kazini au shuleni. Kama mtu hana kumbukumbu nzuri, anaweza kupotea au kusahau majukumu muhimu. Kumbukumbu uchangia sana kujanga utambulisha wa mtu. Uzoefu wa maisha uliopita utotoni huunda tabia, mitazamo na maamuzi yetu. Mtu hukumbuka makosa aliyoyafanya, alipokuwa mtoto na kujifunza kuepuka kuyafanya tena. Hivyo, kumbukumbu hutusaidia kukuza maadili na kiakili. Kwa upande wa jamii, kumbukumbu ni muhimu katika kuhifadhi historia, mila na desturi. Jamii hutumia kumbukumbu za vizazi vilivyopita kujifunza, kujirekebisha, kudumisha utamaduni, bila kumbukumbu, historia ingetoka na jamii ingepoteza mwelekeo. Ukosefu wa kumbukumbu kama inavionekana kwa watu wenye magonjwa ya kusahau husababisha changamoto kubwa. Mtu anaweza kushindwa kujitambua, kushindwa kufanya maamuzi sahihi na kuishi kutegemea mtu. Hii inaonyesha wazi jinsi kumbukumbu ilivyo muhimu sana katika maisha yetu. Kwa jumla, kumbukumbu nzuri za utotoni zina mchango mkubwa katika maisha ya mtu, hutusaidia kujitambua, kututia moyo na kutufundisha dhamani ya furaha na mahusiano mema. Ni hazina muhimu inayobaki nasi maisha yote.

Je, unapenda kuzungumza kuhusu siasa? Ndiyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa, lakini napendelea kufanya hivyo kwa njia ya heshima, utulivu na kwa lengo la kujifunza kuelewana, si kwa kubishana. Siasa ni sehemu muhimu sana ya maisha ya kila siku kwa sababu zinaadhiri karibu kila jambo linalotuguza kama wananchi kuanzia elimu, afya, ajira, uchumi, hadi usalama wa nchi. Kwanza kabisa napenda kuzungumuza kuhusu siasa kwa sababu hunisaidia kuelewa jinsi nchi inavyoendeshwa Kupitia siasa, tunaelewa majukumu ya viongozi, serikali na taasisi mbalimbali. Tunajifunza kuhusu sheria, katiba na haki zetu kama raia. Maarifa haya hunifanya nijisikie kuwa raia anayewajibika na mwenye uwezo wa kutoa maamuzi sahihi hasa wakati wa uchaguzi. Pili, mazungumzo ya kisasa, ya kisiasa hunipa nafasi ya kusikia mitazamo tofauti ya watu, kila mtu ana mawazo yake kulingana na uzoefu wake, malezi au mazingira anayoishi. Ninapozungumza na watu wengine kuhusu siasa, najifunza kuvumilia maoni tofauti na kuheshimu mawazo ya wengine hata kama hayafanani na yangu. Hii hunisaidia kukua kifikra na kuwa mtu mwenye akili pana. Hata hivyo, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa tahadhari kubwa. Najua kuwa siasa zinaweza kusababisha michanganyiko, hasira, au hata chuki kama hazijashugulikiwa kwa busara. Ndiyo maana huepuka lugha ya matusi, dharau au kuchochea migogoro. Badala yake, napendelea kuzingatia hoja, hoja, ukweli na suluhisho la tatizo linalokabili wanainchi. Zaidi ya hayo, siasa hunigusa moja kwa moja kama mwananchi. Maamuzi ya kisiasa huadhiri gharama ya maisha, ajira, miundombinu na huduma za kijamii. Kwa hivyo, kuzungumza kuhusu siasa hunisadia kueleza changamoto ninazo kutana nazo na pia kusikia mawazo ya wengine kuhusu namna ya kuboresha hali ya maisha. Ni njia mojawapo ya kutoa sauti kwa wanainchi wa kawaida. Pia, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni njia ya kuhamasisha uwajibikaji kwa viongozi. Wananchi wanapozungumza na kuuliza maswali, viongozi hulazimika kufanya kazi kwa uwazi, uwadilifu, mazungumuzo ya kisiasa yenye lengo jema husaidia kupambana na ufisadi, matumizi mbaya ya madaraka na ukiukaji wa haki za binadamu. Hata hivyo, si kila wakati napenda kuzungumza kuhusu siasa, kuna nyakati ambapo nachagua kuepuka mada hii, hasa kama mazingira si salama au mazungumzo yanaelekea kuwa ya hasira na mivutano. Ninaamini kuwa amani na mshikamano wa jamii ni muhimu zaidi kuliko kushinda hoja ya kisiasa. Kwa jumla, napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa sababu ni sehemu ya maisha na maendeleo ya jamii, lakini napendelea kufanya hivyo kwa busara, heshima na kwa lengo la kujenga si kubomoa. Ninaamini kuwa mazungumzo ya kisiasa yenye afya yanaweza kuleta mabadiliko chanya na kusaidia jamii kusonga mbele.

Niambie kuhusu mfanya biashara bora zaidi. Leo ningependa kuzungumzia mfanya biashara bora zaidi, ambaye kwa mtazamo wangu si lazima awe tajiri kuliko wote. Bali ni yule anayechanganya mafanikio ya biashara, maadili mema, na mchango wakijamii. Kwanza, mfanyabiashara ni yule anayajua fursa na kuzitumia vizuri. Anauwezo wa kuona hitaji la jamii au soko, kisha anabuni bidhaa au huduma inayotatua tatizo hilo. Kwa mfano, mfanyabiashara anayefungua biashara ya chakula karibu na shule au ofisi anafanya hivyo kwa sababu anaelewa mazingira na mahitaji ya watu waliopo hapo. Pili, mfanya biashara bora ananidhamu, uvumilivu na bidii. Biashara haikosi changamoto kwa hasara, wateja wachache au ushindani mkubwa. Lakini mfanyabiashara bora hakati tamaa kirahisi. Anaendelea kujifunza kutokana na makosa, anarekebisha mipango yake na kusonga mbele apate mafanikio. Nina mpenda mfanya biashara bora kwa sababu anawajibika na ni mwaminifu. Hatoi bidhaa bandia, hawadhulumu wateja na hulipa wafanya kazi wake kwa haki. Uwaminifu huu humjengea jina nzuri na huwafanya wateja warudi tena na tena. Ndiyo, mfanyabiashara bora mara nyingi hufanya mambo ya kipekee kama kutoa ajira kwa vijana, husaidia jamii kwa michango, au kufundisha wengine jinsi ya kuanza biashara, bidhaa zao huanza, na mtaji mdogo sana lakini kwa maamuzi sahihi, wanaweza kujenga biashara kubwa inayoheshimika. Kutoka kwa mfanyabiashara bora ninajifunza kupanga malengo, kutumia muda vizuri, kuweka akiba, na kutokata tamaa. Pia ninajifunza umuhimu wa kuanza kidogo, kukuwa taratibu, na kutafuta ushauri pale inapohitajika. Kwa mtazamo wangu jinsia haijalishi. Mwanaume au mwanamke anaweza kuwa mfanyabiashara bora awe na maono, bidii, na nidhamu siku hizi tunaona wanawake na wanaume wengi wakifanikiwa sana katika biashara mbalimbali kama, kilimo teknolojia, biashara ndogondogo na makampuni makubwa. Mfanyabiashara bora ni yule anayefanikiwa kifedha, lakini pia anawanufaisha wengine. Nikielezo kizuri kwa jamii na chanzo cha motisha kwa vijana wengi wanaotamani kuingia dunia ya kibiashara.

Unapendelea suruali au sketi? Kwa upande wangu, napendelea suruali. Ingawa ninaheshimu wale wanaopendelea sketi. Nitazungumzia sababu zinazo nifanya nipendelea suruali huku nikieleza pia humuimu wakuheshimu chaguola wengine. Kwanza kabisa, suruali ni vazi linalotoa huhuru na faraja zaidi. Unavovoa suruali, hunajihisi huru kutembea, kukimbia, kukaa, au kufanya kazi mbalimbali bila kizuizi. Hii ni umuhimu hasa kwa watu wanaofanya kazi zinazohitaji ya rakati nyingi kama wanafunzi, wafanya kazi wa ofisini, au wale wanaofanya kazi za inje kama kilimo au ujenzi. Pili, suruali ni rahisi kuvaa katika mazingira mengi. Inaweza kuvaliwa shuleni, kazini, nyumbani au hata kwenye matembezi. Kuna aina nyingi za suruali kama jini, suruali za kitamba au suruali za michezo. Hii inamanisha mtu anaweza kuchagua aina ya suruali kulingana na tukio au mazingira. Tatu, suruali hutoa ulinzi zaidi kwa mwili. Kwa mfano, wakati wa baridi au wakati wa kufanya kazi hatarishi, suruali hulinda miguu dhidi ya baridi, juakali au majeraha madogo. Hii ni itofauti na sketi ambayo, mara nyingi huwacha sehemu kubwa na ya miguu wazi. Hata hivyo, ni muhimu kusema kwa amba sketi pia zinafaida zake. Watu wengi wanapendelea sketi kwa sababu ni nadhifu, maridadi na zinaendana natamaduni fulani. Pia, sketi zinaweza kuwa nye pesi na zenye hewa. Hivyo zinafaa zaidi katika maeneo nye joto kali. Zaidi ya hayo, chaguo la kuvaa suruali au sketi linategemea mtu binafsi. Hakuna vazi lililo bora kuliko jingine kwa kila mtu. Kina chomfaa mtu mmoja hakiwezi kumfaa mwingine Ndiyo maana ni muimu kueshimu maamuzi ya wengine bila kuwa hukumu Suruali husaidia mtu kujiamini zaidi Hasa anapokuwa kwenye mazingira ya hadhara kama shuleni, kazini au kwenye mikutano mtu anapojihisi yuko huru na salama katika vasilake weza kuzungumza, kutembea na kushiriki shuguli bila wasiwasi. Kujiamini huku humsaidia mtu kutoa mawazo yake kwa huhuru au kufanya maamuzi kwa ujasiri. Urahisi wa kutunza na kudumu suruali nyingi ni rahisi kufua, kutunza na hudumu kwa muda mrefu. Tafauti na badhi ya sketi ambazo huitaji uangilifu mkubwa. Suruali zinaweza kuvaliwa mara nyingi bila kuharibika haraka Hii umsaidi ya mtu kuwa kuokoa muda na pesa Jambo ambalo ni muhimu sana katika maisha ya kila siku katika dunia ya leo, mitazamo imebadilika sana zamani, surualii zilionekana kama vazi la wanaume tu na sketi kama vazi la wanawake Lakini siku hizi, tunajifunza kuwa mavazi hayapasu kuzuhia mtu kujiamini na kufikia malengo yake. Kila mtu anahaki ya kuvaakile kinachomfanya ajisikie vizuri na kujiamini. Kwa upande wa shule au kazi, kanuni za mavazi zinapaswa kuzingatia heshima na usawa, badala ya kubagua au kulazimisha mchaguo fulani bila sababu ya msingi. Lengo kuhuli na paswa kuwa nidhamu, heshima na utendaji mzuri. Kwa kumalizia, napendelea suruali kwa sababu ya faraja, uhuru na matumizi yake katika mazingira mbali mbali. Hata hivyo, ninaheshimu wale wanaopendelea sketi kwa sababu kila mtu ana sababu zake. Kilicho muhimu zaidi kama mtu amevaa suruali au sketi. Si kama mtu amevaa suruali au sketi, bali nitabia njema, heshima na kujiamini.

Niambie kuhusu timu bora ya mpira wa kirugby wa kimarekani. Napenda kuzungumzia mpira wa kirugby wakimarekani mchezo ambao ni maarufu sana hasa nchini marekani na una mashabiki wengi duniani. Mchezo huu unahitaji nguvu, akili, mipango na ushirikiano wa timu. Kwanza, ninaweza kushiriki katika mpira wakiragbi wakimarekani kwa njia mbalimbali. Naweza kushiriki kama mchezaji ambapo nina mazoezi na uwezo wa kimwili au kama shabiki wa kuangalia mechi. Kushabikia timu ninayoipenda na kufuatilia taarifa zake kupitia runinga, mitandao ya kijamii au redio. Pia, kushiriki kwa kujifunza sheria za mchezo hunifanya nielewe zaidi kinachoendelea uwanjani. Pili, napenda timu ninayoishabikia kwa sababu inacheza kwa bidii na ina mshikamano mzuri. Timu hiyo uonyesha nidhamu, ushirikiano na heshima kwa wapinzani wao. Pia wachezaji wake hujituma hadi dakika ya mwisho ya mchezo. Jambo linalonifanya nijisikie fahari kuwa shabiki wao. Tatu, nakumbuka mchezo muhimu sana wa timu ninayoipenda ambapo walicheza fainali na mechi ngumu dhidi ya wapinzani wao wakubwa. Mchezo huo ulikuwa wa kusisimua sana kwa sababu ulikuwa na ushindani mkubwa. Pointi zilikua karibu na mwisho wa mchezo wa timu yangu iliweza kushinda kwa juhudi kubwa. Mchezo huo ulinifundisha umuhimu wa kutokata tamaa. Nne, mchezaji ninayempenda zaidi katika timu hiyo ni yule anayechukua nafasi muhimu kama kwa tabaka kwa sababu yeye ndiye huongoza mashambulizi ya timu. Napenda mchezaji huyu kwa sababu ana akili, anafanya maamuzi ya haraka na kuhamasisha wenzake. Uongozi wake husaidia timu kucheza kwa mpangilio mzuri. Tano, ninapohisi timu yangu ikishinda, hujisikia furaha sana na kujivunia. Ushindi hunipa hamasa, hunifuraisha moyo na hunifanya nijisikie kuwa sehemu ya timu hiyo. Wakati mwengine ushindi, hunipa motisha hata katika maisha yangu ya kila siku. Kunikumbusha kuwa bidii na uvumilivu hulipa. Kwa kumalizia, mpira wa kirugby wa kimarekani si mchezo wa kawaida tu, bali ni chanzo cha burudani, mshikamano na mafunzo ya kimaisha. Kupitia mchezo huu, tunajifunza nidhamu, kazi ya timu na kutokata tamaa.

Unapenda nini kuhusu mtaa wako? Napenda kuzungumzia kuhusu mambo ninayopenda katika mtaa wangu. Mtaa wangu ni sehemu muhimu sana katika maisha yangu kwa sababu ndipo ninapoishi, kukua na kujifunza mengi kuhusu maisha. Kuna sababu nyingi zinazonifanya nijivunie na kupenda mtaa wangu. Kwanza kabisa, napenda mtaa wangu kwa sababu ya watu wanaoishi humo. Watu wa mtaa wangu ni wakarimu, wema na wenye mshikamano. Wanasaidiana wakati washida na furaha. Kwa mfano, panapotokea tatizo kama ugonjwa, msiba au sherehe, majirani ujitokeza kusaidia bila kusita. Hali hii ujenga amani, upendo na umoja katika mtaa wetu. Pili, napenda mtawa wangu kwa sababu ya usalama wake. Ingawa hakuna sehemu ilio kamilifu, mtaa wangu una kiwango kizuri cha usalama. Watu wanaangaliana, watoto wanaweza kucheza bila hofu kubwa na majirani hushirikiana na viongozi wa mtaa kuhakikisha amani imedumishwa. Usalama hunifanya nijisikia huru na mwenye amani ninapokuwa nyumbani au inje ya nyumba. Tatu, napenda mtaa wangu kwa sababu ya mazingira yake. Mtaa wangu una mazingira safi na ya kuvutia. Kuna barabara zinazopitika, nyumba zilizopangwa vizuri na maeneo ya wazi ambayo watu huu ukutana na kupumzika. Mazingira mazuri hunifanya nijisikie vizuri kisaikolojia na kimwili. Na hunipa motisha ya kutunza usafi na kulinda mazingira. Nne, napenda mtaa wangu kwa sababu ya huduma muhimu zinazopatikana. Katika mtaa wangu kuna shule, maduka, vituo vya afya na sehemu za ibada zilizo karibu. Hii ufanya maisha yawe rahisi kwa sababu sihitaji kusafiri mbali kupata huduma muhimu. Upatikanaji wa huduma hizi huondoa muda na gharama. Tano, napenda mtaa wangu kwa sababu ya furusa za kijamii na kiuchumi. Watu wa mtaa wangu wanafanya biashara ndogo ndogo, kazi za mikono na shugli mbalimbali zinazosaidea kujipatia kipato. Vijana hushirikiana katika michezo, vikundi vya kujitolea na miradi ya maendeleo. Hii hujenga maadili ya kazi, ubunifu na kujitegemea. Sita, napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa utambulisho na kumbukumbu za maisha. Ndipo nilipokulia, nikapata marafiki na kujifunza maadili ya heshima, nidhamu na uwajibikaji. Kila kona ya mtaa wangu inaniletea kumbukumbu za utoto, michezo na matukio mohimu ya maisha yangu. Hivyo, mtaa wangu ni sehemu ya utambulisho wangu. Nane, napenda mtaa wangu kwa sababu unawalea vijana kwa njia chanya. Kuna vikundi vya vijana, michezo na miradi ya kujitolea inayawaepusha vijana na tabia hatarishi kama matumizi ya dawa za kulevya na hualifu. Badala yake, vijana hujifunza nidhamu, uongozi na uwajibikaji. Napenda mtaa wangu kwa sababu unanipa hisia ya kuwa nyumbani. Ninapokuwa mtaani nahisi amani, faraja na furaha ambayo si rahisi kuipata kwingine. Kwa kumalizia, mtaa wangu si mahali pa kuishi tu bali ni jamii yenye mshikamano, mafunzo na matumaini. Ndiyo maana naupenda naujali na ninawajibu wa kuutunza na kuboresha kwa ajili ya sasa na ya badae.

Niambie jinsi unavyosherehekea siku yako ya kuzaliwa. Leo ningependa kuzungumzia kuhusu jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku ya kuzaliwa ni siku muhimu sana katika maisha ya kila mtu kwa sababu hutukumbusha thamani ya uhai baraka tulizopewa na hatua tulizopigia maishani. Kwangu mimi siku ya kuzaliwa si siku ya sherehe tu bali pia ni siku ya kutafakari kushukuru na kupanga maisha yangu ya baadaye. Kwanza kabisa ninapenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa njia ya amani na furaha. Sipendi sherehe za makelele au anasa kupita kiasi. Napenda sherehe ambazo hunifanya nijisikie huru mwenye furaha na mwenye amani moyoni. Hii ni kwa sababu naamini furaha ya kweli haipatikani katika matumizi makubwa ya pesa, bali katika upendo, umoja na kuridhika. Kwa kawaida, napenda kusherehekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa na familia yangu. Familia ni watu wa kwanza kabisa kunipenda na kunijali bila masharti. Kwa wakati wa siku yangu ya kuzaliwa, hukaa pamoja, tunazungumza, tunakumbushana mambo ya zamani na kucheka. Wazazi hunipa baraka na ushauri, jambo ambalo hunigusa sana moyo na kwa sababu hunipa mwelekea mzuri wa maisha. Mbali na familia, marafiki pia ni sehemu muhimu ya sherehe yangu ya kuzaliwa. Marafiki huleta furaha, vicheko na burudani. Napenda kuwaalika marafiki wachache wa karibu si wengi sana ili tuweze kufurahia kwa utulivu. Tunapiga picha, kusikiliza muziki, kucheza michezo midogo na kusherehekea kwa amani. Uwepo wao hunifanya nijisikie kuthaminiwa na kupendwa. Wakati mwingine, napenda pia kutumia muda mfupi pekee yangu siku ya kuzaliwa. Huu ni wakati wakutafakari maisha yangu. Hujiuliza maswali kama, nimefikia nini mwaka uliopita, nimekosea wapi, nifanye nini vizuri zaidi mwaka ujao tafakari hii hunisaidia kujitambua, kujirekebisha na kujiwekea malengo mapya. Kuna sherehe moja ya siku yangu ya kuzaliwa ninayoikumbuka sana na kuipenda zaidi. Ilikuwa siku ya pekee kwa sababu sikuitegemea. Familia na marafiki waliniandalia sherehe ya kushtukiza. Kulikuwa na keki, muziki, vicheko na zawadi. Nilihisi furaha kubwa sana kwa sababu nilitambua kuwa kuna watu wengi wanaonipenda na kunijali. Sherehe ile ilinifundisha thamani ya upendo na mshikamano. Kuhusu chakula, siku ya kuzaliwa napenda kula chakula ninachokipenda. Napenda chakula cha nyumbani kilichoandaliwa kwa upendo kama wali, nyama au vyakula vya asili. Chakula cha nyumbani hunikumbusha upendo wa familia na hunifanya nijisikie faraja. Kuhusu keki, napenda keki ya chokoleti au vanila kwa sababu ladha yake hunifurahisha sana siku hiyo maalum. Siku ya kuzaliwa pia huambatana na zawadi. Kwangu mimi, zawadi si lazima ziwe ghali. Ninathamini zaidi zawadi zenye maana. Zawadi kama vitabu, vifaa vya kujifunzia, au kitu kitakacho nisaidia kuboresha maisha yangu hunifurahisha zaidi. Pia, maneno mazuri, pongezi na baraka kutoka kwa watu ninaowapenda ni zawadi kubwa sana kwangu. Zaidi ya sherehe, siku ya kuzaliwa hunikumbusha kuwashukuru wale wote walionisaidia maishani. Ninawashukuru wazazi wangu, ndugu, walimu na marafiki kwa mchango wao katika maisha yangu. Pia humshukuru mungu kwa kunilinda, kuniongoza na kunipa afya njema hadi siku hio. Kwa kumalizia, jinsi ninavyosherehekea siku yangu ya kuzaliwa inaonyesha maadili na mtazamo wangu wa maisha. Ni siku ya furaha, shukrani, tafakari na matumaini mapya.

Mwezi gani wa mwaka unaupenda zaidi? Ningependa kuzungumzia kuhusu mwezi ninaupenda zaidi katika mwaka. Kati ya miezi yote kuminamiwili, mwezi ninaupenda zaidi ni mwezi wa disemba. Mwezi huu unamana ya peke sana kwangu kutokana na sababu nyingi za kijami, kifamilia na kihisia. Kwanza kabisa, napenda mwezi wa disemba kwa sababu ni mwezi wa mapumziko. Kwa mwanafunzi na wafanya kazi wengi, disemba ni wakati wakumpumzika baada ya mwaka mrefu wa masomo na kazi. Mapumziko hunipa na fasi ya kuondoa uchovu, kupumzisha akili na mwili na kujiandaa kwa mwaka mpya, wakati huu unifanya nijisikie huru na mwenye furaha. Pili, disemba ni mwezi wa sherehe na furaha. Katika mwezi huu wa kusherehekea, sherehe za krisimasi na maandalizi ya mwaka mpya. Familia hukutana pamoja, marafiki huonana na watu huonyesha upendo kwa kushirikiana chakula, zawadi na vicheko. Hali ya furaha iliopo disemba hunifanya nijisikie amani na matumaini mapya. Tatu, napenda disemba kwa sababu huimarisha huusiano wakifamilia. Watu wengi usafiri kutoka sehemu mbalimbali ili kwenda nyumbani kwao kuungana na familia. Kukaa na wazazi, ndugu na jamaa hunipafuraha kubwa sana. Tunapata muda wakuzungumza, kushirikiana chakula na kukumbushana mambo ya zamani. Huu ni wakati wakuimarisha upendo na mshika mano. Nne, disemba hunipa muda wakutafakari maisha yangu. Mwisho wa mwaka hunifanya nijuliza maswali muhimu kama nimefanikiwa nini muaka huu, nimekosea wapi, ninini nifanye tofauti mwaka ujao. Tafakari hii unisaidia kujirekebisha na kupanga malengo mapya ya maisha yangu Tano, napena mwezi wa disemba kwa sababu ya hali ya hewa na mazingira katika mainio mengi, disemba huwa na hali ya hewa nzuri inayoruhusu watu kusafiri, kutembeleana na kushiriki shugli za nje mazingira huwa na shamra-shamra nyingi, mapambo ya sherehe na hali ya matumaini ambayo huufanya mwezi huu uwe wapeke. Sita, disemba ni mwezi wakutoa na kusaidia wengine. Watu wengi hutumia mwezi huu kusaidia wasiojiweza, kutembelea wagonjwa na kutoa misada kwa wahitaji. Tabia hii ya kusaidiana na hunifundisha upendo, huruma na kushirikiana kama jamii. Saba, napenda disemba kwa sababu huleta mwanzo mpya. Ingawa ni mwisho wa muaka, pia ni mwanzo wa mipango mipya. Wakati watu huweka malengo mapya, ujipa matumaini mapya na kuamua kubadilisha mambo ya siyo mazuri katika maisha yao. Hali hii unipa motisha ya kufanya vizuri zaidi mwaka ufuatao nane, napenda mwezi wa disemba kwa sababu hunipa nafasi ya kuimarisha imani na maadili yangu. Katika mwezi huu, watu hushiriki katika ibada, shukrani na sala. Wakimshukuru mungu kwa ulinzi na baraka za mwaka mzima. Mimi binafsi hupata muda wa kutafakari kuhusu mwenendo wangu, tabia zangu, mahusiano yangu na wengine, hii unisaidia kujirekebisha kimaadili, kuimarisha imani yangu na kuanza mwaka mpya nikiwa na roho safi na mtazamo chanya wa maisha. Ingawa kuna miezi mingine mizuri kama januari yenye mwanza mpya au agosti yenye mapumziko kwa wengine, disemba bado unabaki kuwa mwezi ninaopenda zaidi kwa sababu unaunganisha furaha, mapumziko, familia na matumaini kwa pamoja. Kwa kumalizia, kila mwezi unahumuimu wake, lakini disemba hua nafasi ya kipekea moyoni mwangu. Ni mwezi wafuraha, shukrani, shafakari na matumaini mapya. Ndiyo maana ni naupenda zaidi.

Unafanya mazoezi asubuhi au jioni? Kwanza kabisa, mazoezi ya asubuhi hunisaidia kuanza siku nikiwa na nguvu na motisha. Ninapoamka mapema na kufanya mazoezi. Iwe ni kukimbia, kuruka kamba, kunyoosha mwili au mazoezi mepesi ya viungo. Mwili wangu huamka kikamilifu, damu huanza kusambaa vizuri mwilini, moyo hufanya kazi kwa ufanisi zaidi. Na akili yangu huwa makini. Hii hunifanya niwe tayari kukabiliana na majukumu ya siku. Kama masomo, kazi na au shughuli nyingine za nyumbani. Pili, mazoezi ya asubuhi hujenga nidhamu na ratiba mzuri ya maisha. Kuamka mapema si rahisi. Lakini nikishajizoesha inakua tabia njema. Nidhamu hii hunisaidia hata katika mambo mengine ya maisha. Kama kufika kazini kwa wakati, kupanga siku yangu vizuri na kuepuka wivu na uvivu. Mtu anayefanya mazoezi asubuhi mara nyingi huwa amejipanga na ana uwezo mzuri wa kusimama muda wake. Tatu, mazoezi ya asubuhi huchangia afya bora ya akili. Wakati wa mazoezi, mwili hutua homoni zinazojulikana kama endophins ambazo hupunguza msongo wa mawazo na huongeza furaha. Kwa kufanya mazoezi mapema, ninakua nimetuliza mawazo yangu kabla ya kukutana na changamoto za siku. Hii hunisaidia kuwa mtulivu, mwenye subira na mwenye mtazamo chanya siku nzima. Hoja nyingine muhimu ni kwamba mazoezi ya asubuhi husaidia kuthibiti uzito na afya ya mwili kwa jumla. Asubui mwili hutumia nishati kwa ufanisi zaidi. Hasa kama mtu hufanya mazoezi kabla ya kula kifungua kinywa kizito. Hii husaidia kuchoma mafuta na kuimarisha misuli. Pia hupunguza hatari ya magonjwa kama kisukari, shinikizo la damu au matatizo ya moyo. Hata hivyo ni muhimu pia kukiri kwamba wapo watu wanaopendelea kufanya mazoezi jioni na hilo si jambo baya. Kwao, jioni ni muda mzuri kwa sababu tayari wamekamilisha shughuli za siku. Misuli huwa imepata joto la kutosha kutokana na shughuli za mchana. Hivyo majeraha hupungua. Pia, mazoezi ya jioni yanaweza kusaidia kupunguza uchovu wa msongo wa mawazo uliokusanywa siku nzima. Lakini kwa upande wangu binafsi, changamoto za mazoezi ya jioni ni nyingi. Wakati mwingine mtu huchoka sana baada ya kazi au masomo, hivyo motisha ya kufanya mazoezi hupungua. Pia, majukumu ya kifamilia na au kijamii yanaweza kuvuruga ratiba ya mazoezi. Matokeo yake, mtu anaweza kuhairisha au hata kuwacha kabisa kufanya mazoezi. Zaidi ya hayo, mazoezi ya jioni hufanya yanaweza kuathiri usingizi. Kufanya mazoezi mazito karibu na muda wa kulala kunaweza kufanya mwili ubaki macho kwa muda mrefu. Hivyo kusababisha usingizi usiwe mzuri. Usingizi ni muhimu sana kwa afya na ndivyo maana napendelea kufanya mazoezi mapema ili jioni nipumzike vizuri. Kwa jumla, ningesema kwamba kila mtu ana uhuru wa kuchagua muda unaomfaa kwa kufanya mazoezi kulingana na ratiba na hali ya mwili wake. Kilicho muhimu zaidi si kama ni asubuhi au jioni, bali ni kuwa na tabia ya kufanya mazoezi mara kwa mara. Hata hivyo, kwa mtazamo wangu, mazoezi ya asubuhi hunipa faida nyingi zaidi kiafya, kiakili na kimaisha. Kwa kumalizia, nafanya mazoezi asubuhi kwa sababu hunipa nguvu, hujenga nidhamu, huboresha afya ya akili na mwili na hunisaidia kuanza siku yangu na mtazamo chanya. Naamini kuwa mtu yeyote akijaribu kufanya mazoezi asubuhi kwa muda, ataona mabadiliko makubwa na mazuri katika maisha yake.